Hapana sijiwai kununua tikiti ya tukio lakini ninafahamu jinsi ya kununua kwa njia ya salama kwa mfano kwa mpesa au kupitia tovuti rasmi za eventi.

Wakati napopata na msongo wa kazi, mimi hushugulika na shuguli zangu. Kwa kawaida, napanga muda wangu vizuri ni kajitahidi kufanya kila jambo kwa utaratibu na kwa utulivu. Ili nisipate stress nyingi. Pia napumzika kidogo wakati muhimu ili niondoke kwenye msongo na kurudi na nguvu.

Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni Mpesa. Mimi hutumia Mpesa kwa sababu inarahisisha maisha yangu ya kila siku kifedha kwa mfano napitisha pesa kwa familia yangu, kupokea pesa kutoka kwa marafiki au wafanyi kazi na pia kulipa bili za umeme, maji na tv kupitia simu yangu. Pia ni natumia pesa kununua bidhaa ndogo, ndogo, dukani au mtandaoni bila haja ya kubeba pesa taslimu.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kufua nguo kwa sababu ni kazi inayochosha sana hasaa ikiwa nguo ni nyingi au zinapaswa kufua hata kwa mkono inaweza kusababisha uchovu wa mikono na mgongo pia wakati mwingine huchukua muda mwingi hivyo kupunguza muda wa kufanya mambo mengine unayopenda.

Ndiyo napigia kura wakati kuna uchaguzi napiga kura kwa sababu ni jukumu langu kama raia kushiriki katika uongozi wa inchi yangu kupiga kura kunaniwezesha kuchagua viongozi waadilifu na wenye dhamira ya kuboresha maisha ya wanainchi pia napiga kura ili sauti yangu sikie na kuwa sehemu ya maumuzi muhimu ya inchi.

Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine, mimi uhaza kwa kuzungumza na wenzangu ili kuelewa majukumu ya kila mmoja. Kila mtu anapewa nafasi ya kutoa maoni na wazo lake linazingatiwa. Tunaweka malengo ya pamoja na kugawanya kazi kulingana na uwezo wa kila mmoja.

Ndiyo napenda kuvaa kofia kwa sababu inanilinda dhidhi ya juu kali na baridi Pia kofia hunifanya nijisikie nikiwa na nadhifu na mwenye kujiamini Wakati mwingine huvaa kofia kulingana na mavazi niliochagua au tukio ninalohudhiria. Kwa ujumla, kofia ni sehemu ya mtindo wangu na pia hunisaidia kujilinda.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa Ninaitumia kuwasiliana na familia na marafiki kupitia simu na programu kama whatsapp Pia natumia simu yangu kupata habari kusoma ujumbe na kutafuta taarifa muhimu mtandaoni.

Mafanikio nilioyapata kazini ni mengi lakini mojawapo ni kuwa na uwezo wa kumaliza kazi kwa wakati bila makosa. Pia nimejifunza kushirikiana vizuri na wenzangu na hivyo kazi inakuwa rahisi na yenye matokeo mazuri. Mara nyingine nimepokea pongezi kutoka kwa wakubwa au wateja kwa sababu nzuri nilioyafanya. Na pia inanifanya nijisikie kuwa muhimu na kuendelea kufanya vizuri zaidi.

Ndiyo napenda kusikiliza radio mara nyingi mimi husikiliza radio kupata habari za kila siku ikiwemo habari za kitaifa na kimataifa pia radio hunipa burudani kupitia mziki michezo na vipindi vya elimu pia napenda radio kwa sababu ni raisi kusikiliza popote kama nyumbani safarini au kazini.

Ndio, napende hesabu kwa sababu unisadia kufikiri kwa kina na kutatua matatizo kwa njia rahisi na kimantiki. Hesabu pia unisadia katika maisha kila siku kama kupanga pesa, kufanya mahesabu ya biashara na kupanga bajeti. Ingawa wakati mwingine hesabu inaweza kuwa ngumu, ninafurahia changamoto zake kwa sababu uniongeza uelewa na ujasiri.

Ndio napenda kukimbia, kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kuimarisha afya yangu kukimbia hunifanya nijisikie mwenye nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa amani ya akili pia hunisaidia kuweka mwili katika hali nzuri na kuongeza uvumilivu. Kwa ujumla, kukimbia ni shughuli ninayofurahia kwa sababu inanifanya nijisikie mwenye afya na furaha.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa njia mbalimbali, kwanza napenda kukaa au kulala kidogo ili kuondoa uchovu wa mwili Pia mara nyingine hufurahia kusikiliza muziki au kuangalia tv ili kupumzika akili Mara nyingine pia napenda kuzungumza na familia au marafiki, jambo linalonifanya nijisike furaha na kupumzika kiakili.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale kuhusu ushirikiano na timu na utendaji wa kila siku kazini. Nilijifunza jinsi ya kupanga majukumu, kushirikiana na wenzangu na kutatua changamoto kwa amani na busara. Pia mafunzo hayo yalinifundisha nidhamu, umakini na umuhimu wa kufuata maagizo. Kwa sababu ya mafunzo hayo, nimeweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuelimisha wengine na kupata matokeo bora kazini.

Ndiyo, naweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakua changamoto kidogo. Teknolojia imeraisisha maisha yangu ya kila siku kama wa mawasilieno na kupata tarifa. Hata hivyo, bila teknolojia naweza kutumia mda huo kufanya shuguli za nyumbani, kuzungumza na familia, ana kwa ana, kusoma vitabu, au kpumzika. Kuishi siku moja bila teknolojia kuna nisaidia kufraya maisha alisi na kupunguza utegemezi wa vifabia kisasa.

Mimi napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu inanirahisishia kupata taarifa za haraka za kitaifa na kimataifa. Pia habari mtandaoni hukuwezesha kusoma kwenye simu au kompyuta popote uliopo. Jambo linalonifanya niwe na taarifa kila wakati. Hata hivo mara nyingine napenda kusoma gazeti la karatasi hilo kupata burudani napumzika mbali na simu. Kwa ujumla, kusoma habari hunisaidia kukaa na maarifa na kuelewa kinachoendelea katika jamii na dunia kwa ujumla.

Kipa wachangu ni yesabu na kupanga mambo vizur Napenda kupanga shuguli zangu kupanga bajeti na kutatua matatizo kwa njea ya kimantiki Pia ninakipoacha kushirikiana na wengine kikwanisi Kwani ninapenda kushirikiana na wenzangu kufanikisha kazi kwa uraisi na haraka.

Mimi napenda filamu za vichekesho na za kusisimua Filamu za vichekesho hunifanya ni cheke na kupumzika baada ya siku ndefu na pia hunionyesha mambo ya maisha kwa njia ya kufurahisha Filamu za kusisimua kama za uchunguzi au za kutisha kidogo hunifurahisha kwa sababu hunifanya nishike pumzi na kushirikiana na hisia za wahusika Pia mara nyingine napenda filamu za elimu au historia Kwani hunipa uelewa zaidi wa mambo ya zamani na maisha ya watu wengine.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalamu wa vidole kwenye simu yangu, hii inaraisisha kufungua simu haraka bila haja kuandika nambari au nenosiri kila mahali, kila mara pia kunalinda taarifa zangu binafsi na fedha zangu ikiwa na apps kama mpesa Mfumo huu pia unanipa uwakika wa usalama zaidi, kwani akuna mtu mwingine anaye weza kutumia simu yangu bila ruhusa yangu.

Ndio, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu inanisaidia kuelewa kinachoendelea inchini na dunia kwa ujumla. Kupitia mazungumza ya kisiasa ninaweza kujua mawazo ya watu wengine, kuona changamoto zinazo kabili jamii na kujifunza jinsi raia wanavyo weza kushiriki katika maumizi muhimu.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda sehemu yenye mazingira mazuri na ya kupumzisha kama ufukweni au eneo lenye mandhari ya asili nigependa kuenda mahali penye bahari mchanga mweupe na hewa safi ili nipumzike na kuondoa msongo wa mawazo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Lebron James. Napenda jinsi anavyocheza kwa ujasiri na nidhamu. Pamoja na uwezo wake wa kushirikiana na wenzake kwenye timu. Lebron ana mbinu nyingi za kushinda mechi na hunisaidia kuelewa jinsi ya kufanya kazi kwa bidii na kuwa mkweli kwa malengo yako. Pia hufanya mambo makubwa nje ya uwanja kama kusaidia jamii kupitia michango yake. Kwa jumla, Lebron James ni mfano mzuri wa mchezaji wa kikapu kwenye vipaji nidhamu na moyo wa kushirikiana.

Kwa kawaida ninalala mapema lakini wakati mwingine nashindwa kulala mapema kutokana na kazi, masomo au shughuli za burudani. Kwa kawaida nakaa hadi takriban saa nne au saa tano usiku wakati huo napumzika kuangalia tv kusoma au kufanya shughuli ndogo ndogo.

Ndiyo na adhani mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kujaribu njia mpya za kufanya mambo na kutatua matatizo kwa mbinu za kipekee ubunifu wangu hunisaidia kufanya kazi yangu kwa haraka na kwa ufanisi pia hunisaidia kushirikiana na wengine kwa kutoa mawazo mapya.

Ndiyo napenda samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na huchangia lishe bora mwilini. Pia samaki wana ladha nzuri, na mara nyingi hununuliwa na kupikwa kwa njia mbali mbali kama kukaangwa, kuokwa au kuchemshwa. Napenda kula samaki ya saa pamoja na wali, au mboga au vyakula vingine vinavyofaa.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani na napenda kuwakalia na kuwapa chakula kila siku. Ndege hao hunipa furaha kwa sababu hunifurahisha kwa kuimba na kuonyesha tabia zoaa za kichekesho. Pia kunao wanyama nyumbani kunanifundisha uwajibikaji kwa sababu lazima nihakikishe wanapata chakula, maji safi na mazingira salama.

Ndio, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipa burudani na kuniacha nionekane katika dunia ya kufikiria. Hadithi hizi mara nyingi zina mambo ya kushangaza kama viumbe wa ajabu, uchawi au matukio yasio ya kawaida na hunifundisha pia madili muhimu kama ujasiri, urafiki na kushirikiana.

Ndio, nina penda kutembea msituni kwa sababu kuna nisaidia kupata hewa safi na kupumzika baada ya siku ndefu. Kutembea msituni kuna nipa nafasi ya kuona mandhari nzuri, mimea na wanyama waporini, na kuna nifanya nijisikie karibu na asili.

Mimi hutumia wifi na data kulingana na maitaji yangu. Maranyingi napindu kutumia wifi nyumbani au mahali panapo kuwa na mtandao dhabiti kwa sababu unirahisi haraka na haina garamu za ziada maranyingi. Lakini wakati nipo inje au safarini napenda kutumia data ya simu ili niweze kuwasiliana na familia na marafiki kusoma habari mtandaoni au kufanya manunuzi mtandaoni.

Ndiyo napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuhifadhi kumbu kumbu za matukio muhimu na ya furaha maishani mwangu. Napenda kupiga picha za familia, marafiki, manthari na wakati mwingine hata chakula au vitu vya ajabu ninavyoviona. Kupiga picha kunanifanya nionekane ubunifu wangu na pia kunanifundisha jinsi ya kuzingatia mwanga, pembe na manthari kwa uangalifu.

Wakati wa baridi kali napenda kukaa ndani ya nyumba na kupumzika mara nyingi wanatumia blanketi au koti moto na napenda kunywa chai au kahawa ya moto ili kunifanya nijisikie joto. Pia wakati wa baridi napenda kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kuangalia tv.

Chumba ninacho penda zaidi nyumbani ni jikoni, napenda jikoni kwasababu ni mahali pa kuandaa chakula na pia kushirikiana na familia wakati wa maandalizi ya chakula jikoni linanisaidia kujifunza kupika kupanga vyakula na pia linakuwa mahali pa fura na mazungumzo wakati wote.

Mfanyabiashara bora zaidi ninayemfahamu ni mama yangu. Yeye anauza bidhaa za vyakula sokoni kwa nidhamu na uadilifu. Kila mara anahakikisha wateja wake wanapata bidhaa bora na huduma nzuri. Pia ana mbinu za kiubunifu za kuuza bidhaa na kushirikiana na wateja na wauzaji wengine. Shughuli zake zimemsaidia kuendesha biashara kwa mafanikio na pia kusaidia familia yetu.

Napenda kuwakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwapa utulivu na furaha wanapo wasili kwanza nawapa maelezo ya jumla kuhusu ofisi na majukumu yao Kisha ni nawaonyesha wenzangu na kushirikiana nao ili wajisikie sehemu ya timu Pia napenda kuwapa mwongozo na msaada pale wanapohitaji ili waweze kufanya kazi kwa urahisi.

Mwezi ni naopenda zaidi ni disemba na penda desemba kwa sababu ni mwezi walikizo na sherehe za krismasi ambapo familia na marafiki uungana pamoja Hii ina nisaidia kupumzika baada ya mwaka mzima wa kazi au masomo na pia kufurahia chakula, zawadi na burudani.

Mimi, napendelea kusimamia zaidi kuliko kusimamiwa. Napenda kusimamia kwa sababu, kunanipa uhuru na uwezo wa kuchukua hatua zangu mwenyewe. Kusimamia kunanisaidia kuwa na uhakika wa kufanya maamuzi, kwuonyesha imani na ujasiri na kushiriki kikamilifu katika kazi au mazungumzo.

Mimi huwa najikinga na jua najikinga na jua kali napenda kuvaa kofia Miwani ya jua na mavazi yenye rangi nyepesi ili kunilinda kutokana na mwanga mkali pia napenda kutumia krimu ya kujikinga na jua hasa kwenye sehemu za ngozi zinazoweza kuungua kama uso na mikono.

Mimi hutazama video mtandaoni kwenye majukua kama YouTube na TikTok kwa sababu kuna aina mbalimbali za video zinazo weza kunifurahisha au kunifundisha kitu kipia. Kwa mfano, napenda kutazama video za burudani, mafunzo ya kielimu, mapishi ya chakula na pia video za mchezo au safari.

Ndio, napenda kula popcorn kwa sababu ni kitafunio kizuri na kinacho furahisha. Napenda kula popcorn hasa wakati wa kuangalia filamu au video. Kwani huchangia burudani na kufanya muda wa burudani uwe wakufurahisha zaidi. Popcorn pia ni rahisi kula na inaweza kuwa na ladha mbalimbali kama chumvi, siagi au sukari kidogo.

Rangi ninayopenda kwa ukuta wa chumba ni bluu nyepesi napenda rangi hii kwa sababu hutoa amani na utulivu na kunifanya nijisikie vizuri nilipokuwa ndani ya chumba. Pia bluu nyepesi inafanya chumba kiwe kikubwa zaidi na kikiwa na mwangaza mzuri.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu unisaidia kujieleza na kufraia mziki kwa njia kipeke. Kupiga chombo kuna nisaidia kwanyesha ubunifu wangu na pia kunanifundisha nidhamu, saburi na umakini ili kupata sauti nzuri. Napenda kupiga chombo hasa wakati wa burudani au kushiriki na marafiki na familia katika sherehe au matukio ya kufuraisha.

Napenda kusherehekea mafanikio yangu kwa njia mbalimbali kwanza. Napenda kushirikiana kushukuru kila mshiriki kwa jitihada zake na mafanikio tuliyoyapata pamoja mara nyingine. Tunapenda kufanya sherehe ndogo ndogo kama kula pamoja, kucheza michezo au kufanya burudani ndogo ili kufurahia matokeo mazuri.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda. Napenda juisi kwa sababu ni tamu, yenye afya na hunifanya nijisikie kupumzika hasa wakati wa jua kali. Napenda pia kuchanganya aina tofauti za matunda kama Embe, parachichi au machungwa ili kupata ladha bora zaidi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna nipo tulivu na nafasi ya kupanga mda wangu vyema. Wakati ni ko nyumbani, ninaweza kufanya kazi bila usumbufu mwingi, kuzingatia kila jambu kwa makini, na pia kushirikana na familia mara kwa mara nyingine. Pia kufanya kazi nyumbani kuna nisaidia kupumzika kidogo wakati wa mapumziko na kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika kidogo na kuondoa msongwa mawazo. Mara nyingi, napenda kunywa chai au maji, kuzungumza na wenzangu, au hata kutazama simu yangu kwa muda mfupi. Wakati mwingine napenda kutembea kidogo ndani ya ofisi ili kuhimili mwili wangu na kupata hewa safi.

Kumbukumbu ya kutisha nilio nayo ni nilipo kuwa na ajali ndogo ya barabarani Nilihisi hofu sana na moyo wangu ulipiga kwa kasi lakini kwa bahati hakuna aliyejeruhiwa vibaya Tukio hilo lilinifundisha kuwa makini kila wakati tunapo kuwa barabarani na kudamini usalama.

Kazini napenda kushughulikia muda wangu kwa kupanga ratiba ya kazi zangu kila siku Kwanza ninaangalia kazi muhimu na za dharura ili kuhakikisha zinakamilika kwa wakati Mara nyingine ninatumia kalenda au kengele za simu kunikumbusha ratiba yangu Pia napanga muda wa mapumziko ili kutochoka na kuendelea kuwa na ufanisi.

Ndiyo napenda kusoma gazeti mara kwa mara. Kusoma gazeti kunanisaidia kupata habari mpya kufuatilia matukio ya ndani na nje ya nchi. Na pia kunapanua uelewa wangu kuhusu mambo mbalimbali ya kijamii, kisiasa na kiuchumi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wengine katika shughuli za maendeleo Mara nyingi kushiriki kwenye mikutano wa kijamii kusaidiana shughuli za usafi wa mazingira au kutoa msaada pale panapohitajika Pia napenda kushirikiana na majirani kwa ushauri kushirikiana kazi na kusaidia wakati wa shida.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu unifuraisha na kunifanya nijisikie huru. Napenda kucheza ngoma za kiasili na pia za kisasa. Kwa sababu, kila ngoma inatoa burudani na changamoto za kipeke. Kucheza ngoma kuna nisejia kuondoa stress, kufanya mazoezi ya mwili na kushirikiana na marafiki na familia katika shere au hafla mbalimbali.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri kuwahi hunisaidia kuepuka haraka za mwisho kunipa utulivu wa mawazo na kunifanya niwe tayari kwa kazi au shughuli zozote Pia kuwahi ni ishara ya nidhamu na heshima kwa muda wa watu wengine Ninapowahi ninaweza kujiandaa vizuri kufanya mambo kwa umakini na kupata matokeo mazuri bila msongo wa mawazo.

Muziki ni nao sikiliza mara nyingi ni muziki wa kiswahili na pia wakimataifa unao pendeza sikio. Napenda muziki unao nifanya nijisikie furaha, pumzika au hata kuhama sika kufanya kazi. Mara nyingi napenda nyimbo za mapenzi, burudani au nyimbo za kihistoria. Zinazo fundisha maadili mazuri.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na taarifa ninazoshirikisha mtandaoni Sijashiriki taarifa za kibinafsi kama namba za simu, nywila au anwani zangu za kibinafs. Pia napenda kutumia nywila za nguvu za kuhamasisha programu za usalama kwenye simu na kompyuta yangu.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo ulikuwa wa. Kushangaza. Nilisaidia katika shuguli za usafi wa jamii na kuandaa hafla za kusaidia wenye mahitaji. Kufanya kazi ya kujitolea kuna nifundisha kuwa na huruma, kushirikiana na wengine na kudhamini msaada wa pamoja.

Kifaacha teknolojia ambacho siwezi kushipa sipo ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki. Kupata taarifa muhimu na kufanya kazi mbalimbali mtandaoni. Pia natumia simu kujifunza kufuatilia habari na kufanya malipo au shughuli za kila siku.

Nchi ningependa kuitembelea ni Japan. Napenda kuitembelea kwa sababu inamchanganyiko wakipekee wa utamaduni, wakale na teknolojia ya kisasa. Ningependelea kuona manthari yake ya asili, misitu, milima na bustani za cherry blossom. Pia napenda kujifunza kuhusu chakula cha kienyeji, mila na tamaduni za watu wa Japan. Kutembelea Japan kungekua fursa nzuri ya kupata uzoefu mpya kupumzika na kuona mambo mapya ya kushangaza ambayo singe siwezi kupata mahali pengine.

Michezo ninayoipenda kutazama ni mpira wa miguu na mpira wa kikapo Napenda mchezo hii kwa sababu niya kusisimua na hunipafuraha na msisimuko kila ni kipozi Napenda kuona timu zikipigania ushindi, mbinu za wachezaji na jinsi wanavyo shirikiana ili kufanikisha malengo.

Naposhugulikia kazi ya dharura kwanza ninaendelea kwa utulivu na umakini ili kutochukua hatua za haraka zisizo na mpangilio. Kisha ninapanga kipa umbele kuha kikisha mambo muhimu zaidi ya nafanyiwa kazi kwanza. Mara nyingine napenda kushirikiana na wenzangu ili kupata msaada na ufumbuzi wa haraka.

Kila siku, napenda kutumia zana mbalimbali za digiti ambazo hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye tija. Kwa mfano, napenda kutumia simu ya mkononi kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Pia napenda kutumia kompyuta au laptop kwa kazi kujifunza na kufuatilia habari.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana katika shughuli mbali mbali Mara nyingi tunapanga chakula pamoja kucheza michezo ya pamoja au kuenda kutembea kwenye maeneo ya burudani, pia napenda kutumia muda huu, kuzungumza Kusikilizana na kushirikiana mawazo kuhusu maisha yetu ya kila siku.

Uzoefu wakazi ulio nifundisha zaidi ni nilipo kuwa nikishirikiana na wenzangu katika mradi mkubwa kazini, nilijifunza umuhimu wa kishirikiana kuwa makini na kusikiliza mawazo ya wengine, pia niligundua jinsi ya kupanga mda vizuri, kushugulikia changamoto na kufanya mamuzi ya haraka lakini sahihi.

Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu kunanisadia kupumzika na kua karibu na asili. Napenda kupanda mboga na maua, kisha kuona wanavyo kua hatua kwa hatua. Kulima bustani kunanifundisha uvumilivu, mpangilio na jinsi ya kushirikiana na familia au majirani wakati wa kazi.

Napenda kuenda madukani mchana au bada ya kazi, wakati siko na haraka nyingi. Napenda kuenda madukani ili kunwa maitaji ya kila siku, kuangalia bidha mpia na mara nyingine kufraya kutembea kidogo. Pia napenda kuenda madukani nikiwa na familia au marafiki kwa sababu kunaleta burudani na kunanisidia kushirikia na mawazo ju ya kile tunachonunua.

Chakula ninacho penda zaidi ni ugali na samaki wakupikwa vizuri. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na ni chakula cha kifamilia ambacho mara nyingi kinatengenezwa nyumbani. Napenda pia kujaribu mboga tofauti pamoja na ugali na samaki ili kupata ladha bora zaidi.

Ndio, napenda kugawa taka zangu nyumbani au kazini. Kwanza, ninatofautisha taka zinazoweza kuchakatwa kama karatasi na plastiki. Na zile ambazo haziwezi kuchakatwa kama mabaki ya chakula au taka ngumu. Hii husaidia kulinda mazingira na kuhakikisha tunachangia kupumzika uchafuzi wa mazingira.

Napanga kazi zangu kwa kuanza na orodha ya mambo muhimu yanayo hitaji kufanyika kila siku kwanza natengua kazi ambazo ni za dharura au zinaitaji muda mwingi kisha napanga kazi ndogo ndogo zinazo weza kufanya haraka Mara nyingine napenda kutumia kalenda au kengele za kidijiti kunikumbusha ratiba yangu.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa kadhaa muhimu kwanza anatakiwa kuwa na mawasiliano mazuri ili kuelezea maono na kusikiliza wenzake kwa ufasaha. Pili anatakiwa kuwa na uwadilifu na kuwanyesha mfano mzuri kwa wengine. Haitha kiongozi mzuri anapaswa kuwa na ujasiri wa kufanya maamuzi sahihi na kuajibika kwa matokeo yake.

Ninachaji kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na jinsi ninavyokitumia kwa kawaida nachaji asubuhi kabla ya kuanza shughuli zangu za kila siku ili kuhakikisha kifaa kipo tayari kwa kazi. Ikiwa nimetumia sana au kwa muda mrefu nachaji tena mchana au jioni.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kufanya shughuli mbali mbali za kufurahisha Mara nyingi tunapenda kuzungumza na kushirikiana mawazo kucheka na kusimulia matukio ya maisha yetu Pia napenda kutoka nao kutembea kutazama filamu au kushiriki michezo ya burudani.

Maliki istoria ngependa kutembelea ni piramidi za misri Napenda kutembelea kwa sababu ni alama za kale zinazo usiana na istoria ya kifarao na ustarabu wa misri ya kale Ngependa kuona jinsi watu wa livio unda majengo makubwa haya bila teknolojia ya kisasa na pia kujifunza kuhusu miila tamaduni na maisha ya watu wa zamani.

Napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mingi kwa sababu ni cha afya na ufanya nijisikie vizuri mwilini Chakula kisicho na mafuta hukaa kwa uraisi kwenye mwili ufanya kuwa na nguvu bila kuongezeka uzito na pia usaidia kuepuka matatizo ya afya kama shinikizo la damu au cholesterol.

Napenda wanyama waliokuwa wapenzi na marafiki wa binadamu kama mbwa na paka. Napenda mbwa kwa sababu ni wapenzi, waaminifu na wanatoa usalama nyumbani. Paka nawapenda kwa sababu ni wapenzi hufurahia kuwa karibu na watu na ni wanyama wa kupendeza sana.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika baada ya shughuli za wiki hutumia muda na familia au marafiki kusikiliza mziki na wakati mwingine kufanya shughuli zinazonisaidia kujifunza kitu mpya au hujiandaa kwa wiki inayofwata.

Ningependa kujifunza lugha ya kijerumani kwa sababu inafungua fursa nyingi za masomo na kazi katika inchi mbalimbali za ulaya Pia ni lugha inayotumika sana katika elimu teknolojia na biashara kujifunza kijerumani kutanisidia kwasiliana na watu wa utamaduni tofauti na kupanua uwelewa wangu wa dunia.

Kitu kinachonifanya nicheke, ni vichekesho, hasa hadithi au video za kuchekesha, pia napenda kucheka ninapokuwa na marafiki zangu Tukikumbuka mambo ya zamani, au tukitaniana Kicheko hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri.

Ujuzi ninao penda kujifunza ni ule wa uongozi na usimamizi wa miradi Ningependa kuweza kupanga kuongoza watu na kufanya maamuzi mazuri ili kufanikisha malengo kujifunza ujuzi huu kuna nisaidia siyo tu kukitaluma bali pia katika maisha ya kila siku.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya uso kwa uso au kupitia simu. Kwa sababu inafanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja na ya kueleweka vizuri. Pia napenda kutumia ujumbe mfupi au barua pepe pale napohitajika. Lakini kuzungumza uso kwa uso kunanisaidia kuelewa hisia na maoni ya mtu vizuri zaidi.

Kinywaji ninacho penda kunywa asubuhi ni chai yenye maziwa kidogo au kahawa Napenda kuanza siku yangu na kinywaji hiki wa sababu hunipa nguvu na unifanya nijisikie macho na tayari kwa shuguli za siku Pia huwa ni wakati mzuri wa kupumzika kidogo kabla ya kazi au masomo.

Mwandishi wa vitabu ninaye mpenda ni chimamanda ngozi adichie Napenda jinsi anavyoeleza hadithi kwa undani kuonyesha maisha halisi ya watu na kushugulikia maswala ya kijamii na utamaduni vitabu yake hunifundisha mambo mapya na kuniacha nikifikiria zaidi kufusu dunia.

Napenda paka zaidi kuliko mbwa kwa sababu wanapendeza wana starehe na hawaitaji umakini mkubwa kila wakati Paka pia huwa watulivu na wanaweza kuwa marafiki wazuri Lakini pia wanapenda uhuru wao jambo linalonifanya nicheke na kunifuraisha.

Nyama ninayo penda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu inaladha nzuri inaweza kupika kwa njia tofauti, ni raisi kuliwa pamoja na wali au viazi Pia hunipa nguvu na nichakula kinachonifa kwa kila wakati wa siku.

Napendelea chakula chenye latha ya mchanganyiko kama vile mchanganyiko wa vitunguu pilau au nyama Vinye yenye viungo Napenda chakula kilicho na latha kipekee Kinacho nifanya nicheke na kufurahia kila kipande na pia hunitia hamu ya kula zaidi.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu kunanipa hisia ya furaha na uhuru. Nifursa ya kuwa karibu na asili, kupata mazoezi, na kupumzika kichwa. Pia, kuna nisaidia kufikiria vizuri. Na kunifanya nijisikie kufanikisha jambo ngumu baada ya kufika kilele.

Ili kujitunza napenda kufanya mazoezi madogo kula vyakula venye afya na kunywa maji ya kutosha pia napumzika vya kutosha na wakati mwingine nasoma au kusikiliza muziki ili kupunguza msongo wa mawazo. Hii inanisaidia kuwa na afya njema na nikiwa na furaha.

Ndiyo nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa na nilifurahia sana nilipata fursa kuona kazi za wasani mbali mbali kujifunza kuhusu mitindo tofauti na kushuhudia ubunifu wa kila mmoja maonyesho hayo yalinifundisha mengi na kunifanya nipende sana sana zaidi.

Kitu ninachopenda kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano kati ya watu kuna heshima mawasiliano mazuri na fursa za kujifunza na kukuza ujuzi pia napenda jinsi shirika linavyo hamasisha uwajibikaji na kufanya kazi kwa bidii kufikia malengo ya pamoja.

Napendelea chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu ni ya kupendeza Huniandaa kuanza siku kwa utulivu na inaweza kunyweka kwa viungo tofauti ili kuongeza ladha Pia kunywa chai ni fursa nzuri ya kupumzika kidogo na kufraia mda wangu binafsi au na marafiki.

Malengo yangu katika kazi ni kuwa mtaalam bora, kutoa matokeo mazuri na kujifunza kila siku ili kuendeleza ujuzi wangu. Pia ninataka kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi, kuchagua maendeleo ya ushirika na hatimae kufanikisha malengo yangu binafsi na ya kitaaluma.

Ndio, mara nyingine ninanunua vitu kwa kutumia simu yangu, hii ni rahisi na inanisaidia kuokoa muda, napenda kununua vitu kama chakula, mavazi, au vitu vidogo vya kila siku kupitia apps za simu, hivyo hufanya malipo kuwa salama na haraka.

Mimi napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza kwa sababu ninafurahia kuona jinsi wachezaji wanavyopambana na kutumia mbini mbali mbali. Kutazama michezo, kunanifundisha mikakati na kunifanya nishawishiwe na mchezo huu. Pia napenda kushirikiana na marafiki, kuzugumzia matukio ya mchezo baada ya mechi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kukesha usiku. Napenda kuanza siku mapema kwa sababu akili yangu, huwa tulivu. Ninanguvu zaidi. Na ninaweza kupanga vizuri shuguli za siku. Kuamka mapema, hunisaidia kuwa na siku yenye mpangilio mzuri.

Mimi napenda kununua vitu kwenye maduka makubwa au kwenye masoko ya mtandaoni maduka makubwa hunipa fursa ya kuona bidha tofauti na kuchagua kile kinachonifa Wakati ununuzi mtandaoni ni rahisi na unaifadhi mdaa Kila njia inafaida zake na napenda kutumia zote kulingana na hali.

Nimezaliwa katika mjii wa nairobi ambao ni mjii mkubwa na wakuvutia nchini kenya nairobi ni mjii wa biashara utamaduni na pia unamandhari mzuri kama hifadhi ya taifa ya nairobi nilipo kuwa mdogo nilipenda kutembea na marafikizangu sehemu za burudani na kushirikiana katika shughuli za jamii mji wangu unanifundisha mengi na kunafanya nijivunie kuwa sehemu ya historia na maendeleo yake Kwa hivyo.

Nguvu zangu kazini ni kupanga vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wenzangu Pia inawezo wa kushughulikia changamoto kwa utulivu na kutafuta suluhisho kwa haraka inanisaidia kufanikisha kazi zangu kwa ufanisi na kuchangia maendeleo ya shirika.

Ndiyo Nina mkumbuka mwalimu wangu fulani kutoka shule ambaye alinionyesha moyo kujitolea na uvumilivu Alitufundisha kwanjia kuvutia akitupa motisha kujifunza zaidi na daima alituumiza kushirikiana na wenzetu Nilimueshimu sana kwa jinsi alivyo kuwa na huruma na kujali maindeleo yetu.

Zoea nzuri nililojenga ni kujitengenezia ratiba ya kila siku ya kusoma na kufanya kazi Hii imenisadia kuwa na nidhamu kupanga muda wangu vizuri na kufanikisha majukumu yangu bila mqsongo wa mawazo Pia imenifanya nijifunze kushirikiana na wengine na kuwa na utendaji bora.

Mafanikio ya binafsi ninao dhamini kazini, ni uwezo wangu wa kukamilisha miradi kwa wakati na kwa ubora Pia nina dhamini jinsi nilivyo weza kushirikina na wenzangu kwa ufanisi na kuchangia malengo ya ushirika Hii inanipa motisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujifunza zaidi kila siku.

Ninakamilisha kazi kwa wakati kwa kupanga kila hatua kwa makini kuwaka kipaumbele kwa majukumu muhimu na kuzingatia muda wangu vizuri Pia ninahakikisha kuwa na shugulikia changamoto mapema na kutumia mbinu za kisasa ili kazi ifanyike kwa ufanisi bila kuchelewa.

Kipaumbele kazini kwa masiliano ni kuhakikisha kuwa ujumbe wangu unafika kwa uwazi na kueleweka vizuri Pia ni kusikiliza kwa makini mawazo ya wenzangu kutoa maoni kwa heshima na kushirikiana ili kuepuka migongano mawasiliano bora husaidia kufanikisha kazi na kuimarisha uhusiano kazini.

Ninashugulikia wateja kwa kuwapa uduma kwa heshima na kwa haraka iwezekanavyo Nasikiliza maitaji yao kwa makini kutoa ushauri unaofaa na kuwakikisha wanaridhika na huduma au bidhaa wanazo pokea Pia ninashugulikiana na malalamiko kwa utulivu ili kupata suluhisho linalofaa.

Kila siku kabla ya kulala napenda kupanga shughuli za kesho kusoma kidogo au kusikiliza mziki ilikupumzika. Pia napakua na kusafisha nywele zangu na kujianda vizuri kwa usingizi. Hii hufanya nijisikia tulivu na tayari kuanza siku mpya kwa nguvu.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa kuwa na wakati wa pamoja na familia na marafiki Tunapika au kununua chakula cha kipekee kusherehekea kwa furaa kucheza au kushiriki katika tamaduni za siku hiyo Hii ufanya siku kuu kuwa ya furaha na kuunda kumbukumbu nzuri.

Kumbu kumbu nzuri ninao kutoka utotoni ni wakati nikiwa na marafiki zangu tukicheza michezo ya jadi katika mtaa wetu tulicheka sana kushirikiana na kushirikisha wenzetu mawazo yetu kumbu kumbu hizi zime nifanya nipende utotoni na kuenzi urafiki na furaha ya nyakati za awali.

Mandhari nzuri niliyowahi kuona ni wakati nilipokuwa kwenye hifadhi ya taifa ya Nairobi Nilifurahi kuona wanyama wa porini, miti mizuri na mandhari ya asili yenye rangi na utulivu Mandhari hiyo ilinifundisha kudhamini mazingira na kunifanya nijisikie amani na furaha kubwa.

Haa hapo nalo sina jibu kwa maana mimi ni msichana ila napendelea kuwa msafi na kujiweka vizuri kila siku ina nisedia kujiamini na kujisikia vizuri pia napenda kujaribu mitindo mbali mbali ya nyuele na mavazi mara chache kulingana na hafla au shere.

Napenda muziki wakisasa na wajadi Kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nipumzike Muziki hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo kunifanya nicheke na pia hunisaidia kuimba au kucheza pamoja na marafiki Kila aina ya muziki ninaipenda kulingana na hali na hisia za siku.

Maranyingi mimi hufua nguo zangu angalau mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na jinsi ninavyo zitumia Hii hufanya nguo zangu ziwe safi au kuendelea kuonekana vizuri Pia husaidia kudumisha usafi binafsi na kuondoa harufu isiyo takiwa.

Ndio napenda mvua kwa sababu inanifanya nijisikie tulivu na furaha napenda kusikiliza mvua ikinyesha kuangalia mawingu na wakati mwingine kucheza au kutembea mvua inaponyasha mvua pia hunisaidia kupumzika na kunifanya nifikirie mambo kwa utulivu.

Napendelea hali ya baridi kuliko joto kwa sababu baridi hufanya nijisikie fresh na machozi yangu hayachoki haraka Pia napenda kuvaa nguo zenye mitindo tofauti wakati wa baridi na kufurahia maandhari ya baridi hata hivyo napenda joto kidogo pale inaitajika lakini baridi ni chaguo langu la kwanza.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua hasa maua kama waridi au jasmini Harufu hiyo hunifanya nijisikie tulivu na furaha na pia hunikumbusha mandhari mazuri ya asili Pia napenda harufu ya chakula kinapopikwa kwa sababu hunipa hamu ya kula na furaha.

Tabia ya watu inayonichukiza ni ukosefu wa heshima na kuongea bila kusikiliza wengine Napendelea watu wakisikilizana kwa makini kuwa na subira na kushirikiana kwa heshima Tabia za aina hiyo zinanifanya nisije na furaha na mara nyingine uwadhiri mawasiliano kazini au katika maisha ya kila siku.

Mimi huifadhi data yangu kwenye simu na pia kwenye huduma za mtandaoni kama ifadhi ya wingu Hii unisaidia kuweka taarifa zangu salama na kueza kuzipata kwa uraisi wakati wa wote Pia kuhakikisha sifutiwi data muhimu endapo kifao kitapata tatizo.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kuna nipa fursa ya kuona mazingira vizuri na kuwa karibu na asili. Pia hufanya nipate mazoezi kidogo, kupumzisha kichwa na kuondoa msongo wa mawazo. Kutembea pia kunanisaidia kufikiria vizuri na kupanga shuguli zangu za siku.

Mara nyingi ninaenda mahali pa ibada kila siku ya jumapili Lakini pia mara chache kwa hafla maalumu au sherehe za kidini Nafurahia kuenda mahali pa ibada kwa sababu hunisaidia kujiwekea amani ya ndani kushirikiana na jamii na kuimarisha imani yangu.

Ninashiriki katika kulinda mazingira kwa kupanda miti, kupunguza matumizi ya plastiki na kutupa taka mahali pake. Pia napendelea kutumia nishati kwa busara na kuhifadhi maji. Atua hizi ndogo, hufanya mazingira kuwa safi. Enye afya na husaidia jamii yetu kwa ujumla.

Mara nyingi ninatumia takribani saa mmoja hadi saa mbili mtandaoni kila siku hutumia mda huu kwa masomo kuwasiliana na marafiki au kupata habari na burudani Pia ninajitahidi kutotumia mda mwingi ili kuweka mda wa kufanya shughuli nyingine muhimu na kupumzika.

Napenda hali ya hewa yenye joto kidogo na upepo mwanana kwa sababu hunifanya nijisikie freshi na nikiwa na furaha Hii inafanya kuwa rahisi kufanya shughuli za kila siku. Kutembea au kupumzika nje Hali kama hii pia hunisadia kuangalia mandhari kwa raha na kufurahia asili.

Ndiyo nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki na nilifurahia sana Nilipata fursa ya kusikiliza mziki wa moja kwa moja kuona wasanii wakicheza na kuimba na kushirikiana na wapenzi wengine wa mziki Tamasha hilo ilinifanya nijisikie furaha na kuniacha kumbukumbu nzuri.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na husaidia kuokoa mda. Ninapenda kupata bidhaa mbalimbali kutoka mavazi, chakula au vifaa vya nyumbani. Pia malipo ni salama na ninaweza kulipia kwa njia mbalimbali bila kuwa na wasiwasi.

Ningependa kutembelea mji wa paris nchini ufaransa kwa sababu unahistoria kubwa sana na utamaduni wa kipeke Pia anapenda kuona mandhari yake ya kuvutia kama vile mnara wa eiffel na maduka ya kipeke kutembelea paris kunanipa fursa ya kujifunza zaidi kuhusu utamaduni tofauti na kupata uzoefu wa kipeke.

Ndiyo, napenda kutumia video katika mawasiliano kwa sababu unafanya ujumbe kuwa wazi zaidi na unaoleweka vizuri. Video pia hufanya mazungumzo kuwa ya kuvutia na husaidia kuonyesha hisia au maelezo ambayo maneno peke yake hayawezi kufikisha. Hii ni muhimu hassa kwa kazi au mawasiliano ya kikundi.

Njia ninazo pumzika ni kusikiliza mziki kusoma vitabu au kutazama filamu Pia napenda kutembea kidogo au kuwa na wakati wa pamoja na familia na marafiki njia hizi ufanya nishugulikie akili yangu kupunguza msongo wa mawazo na kujiweka tayari kwa siku inayo fuata.

Kila siku napanga kufanya mazoezi madogo kwa kutembea kuruka kamba au kufanya sit-ups hii hufanya kuwa na afya njema kuongeza nguvu na stamina na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo mazoezi ya kila siku pia ufanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili.

Napenda kusomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari kama vile Nation, Standard na BBC. Pia ni natumia mitandao ya kijamii kwa makini kupata taarifa muhimu. Hii inanisaidia kubaki na habari za karibuni. Kuelekea matukio yanayo jiri na kuwa na maoni sahihi kuhusu mambo mbalimbali.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano ya mtandao kama barua pepe simu na video ya mkutano pia tunatumia zana za kushirikiana kama google drive au whatsapp ili kushirikiana faili na mawazo njia hizi hufanya tufanikishe kazi pamoja ingawa hatuko kwenye sehemu moja.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege na nilifurahia sana uzoefu huo. Nilipata fursa ya kuona mandhari kutoka juu, kufurahia haraka ya safari na kufika sehemu za mbali kwa muda mfupi. Safari kwa ndege pia ilinifundisha jinsi ya kupanga vizuri na kujianda kwa safari.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga kazi zangu muhimu kuweka kipaombele kwa miradi inayo hitaji mkazo zaidi na kutenga muda wa kila jukumu Pia nashirikiana na wenzangu ili kuhakikisha malengo ya nakubaliana na malengo ya timu na shirika na kupima maendeleo mwishoni mwa mwezi.

Napenda kusafiri na GPS kwa sababu ni rahisi kutumia na kunisaidia kufika marudio yangu bila kuchanganyikiwa. Hutoa maelekezo ya moja kwa moja na mara nyingi husaidia kuokoa mda na kuepuka kupotea. Hata hivyo mara nyingine napenda kutumia ramani kujaribu kujifunza njia na maeneo mapya.

Ndiyo napenda kutumia mitandao ya kijamii kama instagram whatsapp na tiktok hutumia kupata habari kuwasiliana na marafiki na pia burudani kidogo hata hivyo ninajitahidi kutumia muda huo kwa busara ili usisumbue kazi au masomo yangu.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kupanga vizuri taarifa zote muhimu kuandika kwa uwazi na kuhakikisha kila jambo limewekwa kwa mpangilio Pia ninatumia mifumo ya kielektroniki au barua pepe kutuma ripoti pale inapohitajika Hii hufanya ripoti zangu ziwe sahihi zifanikishe maamuzi na ziwe raisi kueleweka na wengine.

Hekima nilio jifunza maishani ni kuwa kila jambo linafanyika kwa sababu fulani, na kushirikiana na wengine kuna leta mafanikio. Pia nimejifunza kuwa nasubira, kujitahidi kila siku na kudhamini nafasi na muda. Hekima hizi hufanya maisha yangu yawe rahisi na yenye maana zaidi.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara hasa pale ninapokuwa na kazi ya kusoma au kutumia kompyuta Miwani husaidia kulinda macho yangu, kupunguza uchovu wa macho, na pia mara nyingine kunionyesha mtindo wangu, pia hufanya nijisike vizuri na kujiamini zaidi.

Kitabu ninachopenda zaidi na purple hibiscus cha chimamanda ngozi adichie ninapenda jinsi mwandishi anavyoeleza hadithi kwa undani kuonyesha maisha halisi ya watu na kushughulika maswala ya kijami na familia Kitabu hii kimenifundisha mengi na kuniacha nikifikiria zaidi kuhusu maisha ya jamii.

Sera muhimu ya kampuni ninayoiona ni kuhakikisha uwazi na usahihi katika kila jambo. Yaani sera za heshima usalama kazini na kutoa fursa hasaa kwa wafanyikazi wote Sera hivi husaidia kutimiza malengo ya kampuni na kufanya wafanyikazi wafanye kazi kwa furaha na ufanisi.

Ninashughulikia makosa kazini kwa kutambua tatizo haraka, kuzungumza na wenzangu au msimamizi na kutafuta suluhisho linalofaa. Pia najifunza kutokana na makosa hayo ili kuepuka kurudia tena. Njia hii hufanya kazi iwebora na inasaidia kujenga mazingira ya kufanya kazi kwa ufanisi.

Ninafanya marafiki wapya kwa kuwa na yeshima kuzugumza kwa upole na kushirikiana katika shuguli mbali mbali Napenda kusikiliza wengine kushirikisha mawazo yangu kwa heshima na kujifunza kutoka kwao njia hii hufanya niwe na urafiki mzuri na wa kudumu.

Ndiyo nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama sushi kutoka japani nilipenda jinsi kilivyopikwa kwa umakini ladha yake ya kipekee na jinsi viungo vyake vilivyokuwa sambamba vizuri chakula hiki kilinifundisha pia kuthamini tamaduni na mapishi ya nchi nyingine.

Kitu ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni wakati watu na mazingira yake Kuna ushirikiano mzuri kati ya majirani na watu huwa tayari kusaidiana Pia napenda urahisi wa kupata huduma muhimu na hali ya usalama jambo linalofanya nijisikie nyumbani na kwa amani.

Mda wangu wa bure napenda kutumia kwa kusoma vitabu, kusikiliza mziki, kutazama filamu, au kwa na marafiki na familia. Pia napenda kutembea kidogo au kufanya shuguli za burudani, zinazo fanya nipumzike. Njia hii hufanya nipate furaha, kupumzika msungo wa mawazo na kujiandaa vizuri kwa siku inayo fuata.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu niyakufuraisha na kufunza mikakati na akili. Napenda kucheza pamoja na marafiki au familia kwani hunisedia kushirikiana na kucheka pamoja. Pia mchezo ya ubao ufanya mudo wa burudani kuwa na kufikiri na wenye furaha.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi napanga kila hatua kwa makini. Nikiweka malengo na muda wa kila kazi. Pia nashirikiana na wenzangu kupata mawazo mapya na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Natumia pia zana au teknolojia zinazofaa ili kufanya kazi iwe rahisi na kufanikisha malengo ya mradi.

Ndiyo mara nyingine napenda kutowa sadaka au michango hasa kwa familia marafiki au mashirika nao usaidia jamii hii ufanya nijisike fura na kuridhika kwa kusaidia wengine kani njia ya kushirikiana na jamii na kuthamini wale wenye maitaji.

Sherehe ninayopendezwa zaidi nishereheza kuzaliwa kwa sababu zinakuza furaha na mshikamano wa familia na marafiki Napenda kusherehekea kwa kucheza kula chakula kizuri na kushirikiana na wapendwa wangu Sherehe hizi hufanya siku hiyo kuwa na ya kumbukumbu na yenye furaha kubwa.

Wakati wa likizo, napenda kujistawisha kwa kupumzika, kusoma vitabu, kutazama filamu na kufanya shuguli za burudani kama kutembea au kuenda maeneo ya kupendeza. Pia mara nyingine napenda kushirikiana na familia na marafiki. Njia hizi hufanya likizo iwe ya furaha na kunisadia kurejesha nguvu za mwili na akili.

Ndiyo napenda kupika kwa sababu kunanipa furaha na kunanirusu kujaribu mapishi mapya Napenda pia kupika chakula cha familia au marafiki Kwani hufanya tukutane kucheka na kushirikiana kupika kuna nifundisha vumilivu ubunifu na kunifanya nijisikie huru na mwenye kuredhika.

Ndiyo ninapenda kuendesha baisikeli kwa sababu kunanipa furaha na kunisaidia kupata mazoezi kidogo napenda pia kuendesha baisikeli na marafiki au familia kwani hufanya tukutane na kufurahia mandhari nzuri kuendesha baisikeli hufanya nikomee msongo wa mawazo na nijisikie freshi.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni kupanga vizuri, kushirikiana na wenzangu na mawasiliano bora. Pia ni muhimu kuwa na nidhamu, kushugulikia changamoto kwa utulivu na kutumia teknolojia au zana zinazorahisisha kazi. Stadi hizi hufanya nifanikishe kazi kwa ufanisi na kuchangia maendeleo ya shirika.

Ninaweka afya nzuri kwa kula chakula chenye lishe, kufanya mazoezi mara kwa mara, kunywa maji ya kutosha na kupata usingizi wa kutosha kila siku Pia na punguza kutumia vitu vinavyo haribu afya kama vyakula vya mafuta mengi hatuwa hizi hufanya nijisike vizuri kimwili na kiakili.

Ndiyo, napenda mziki wajadi kwa sababu unanisaidia kuunganisha na utamaduni wangu na historia ya jamii. Mziki huu hunifanya nicheke, kuimba pamoja na marafiki, na pia kunifundisha madili na hadithi za zamani. Napenda kusikiliza mziki wajadi mara kwa mara ili kuhisi furaha na utulivu.

Ndiyo napenda kutumia teknolojia sauti kama vile voice notes au virtual assistants hii hufanya mawasiliano kuwa rahisi na haraka hasa wakati sitaki kuandika meseji au nikipigia simu pia teknolojia ya sauti hufanya kazi zangu za kila siku ziwe rahisi na kunisaidia kufanikisha malengo yangu kwa ufanisi Si.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu ni rahisi kupata na kuchukiwa mda mfupi kuandaa au kununua napenda pia chakula cha haraka wakati wa shughuli nyingi au nikiwa na marafiki kwani hufanya tukutane kwa furaha na kushirikiana na hata hivyo najitahidi pia kula vyakula vyenye lishe kwa afya yangu.

Napenda kununua nguo na vifaa vya nyumbani zaidi kwa sababu hufanya maisha yangu kuwa rahisi na kuonekana vizuri Pia napenda kununua vitu vinavyo nisaidia kazini au masomo yangu ninajitaidi kutumia akili zangu vizuri wakati wa kununua ili kupata bidhaa bora na za dhamani.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nicheke. Napenda pia kujaribu ladha tofauti na kushirikiana na familia au marafiki wakati wa kula. Chakula kitamu hufanya wakati wa chakula kuwa wa furaha na kumbukumbu nzuri.

Naishi katika mtaa ulio tulivu na wenye usalama, watu wa jirani ni wema na husaidiana, jambo linalo nifanya nijisikie nyumbani, pia kuna huduma muhimu karibu kama maduka, shule na sehimu za burudani. Mahali hapa, hufanya maisha yangu kuwa rahisi tulivu na yenye furaha.

Napenda kwenda cinema marachache kwa mwezi, hasa pale kuna filamu mpya zinazovutia. Kwenda cinema kunanisadia kupumzika, kufurahia burudani, na kushirikiana na marafiki au familia. Pia ni njia nzuri ya kufurahia hadithi za kipekee na mandhari ya cinema.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa heshima na kwa uwazi ili kuhakikisha kazi zinaenda vizuri Napendelea kutumia njia mbalimbali kama mazungumzo ya ana kwa ana, simu, baruapepe au jumbe za kikundi mtandaoni kulingana na hali Kwa kushirikiana nasikiliza mawazo yao kwa makini, kuelewa changamoto wanazokabiliana nazo na kutoa msaada pale linapohitajika Pia, tunapanga mikutano ya mara kwa mara ili kuzungumza kuhusu maendeleo ya kazi, kupanga majukumu na kutatua matatizo kwa pamoja. Njia hii, hufanya kazi zetu ziwe na ufanisi mkubwa. Naboresha uhusiano wa kikazi na ninasaidia timu kufanikisha malengo ya shirika kwa furaha na ushirikiano.

Shuguli zangu za wikendi zinategemea kupumzika na kufuraia muda wangu wa bure Napenda kutumia muda huo kushirikiana na familia na marafiki kuenda kwenye shuguli za burudani au kutembea kidogo katika maeneo tulivu Pia napenda kusoma vitabu kutazama filamu au kusikiliza mziki ili kupumzika akili yangu baada ya wiki ya kazi Wakati mwingine pia napanga muda kujifunza au kufanya mazoezi madogo ili kudumisha afya yangu. Kwa kufanya hivyo, wikendi zangu ufanya ni jisikie furaha tulivu na tayari kwanza wiki mpyaa kwa nguvu na shauku.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ni kuzingatia ndoto zake kuwa na nithamu na kushirikiana vizuri na wengine Napendekeza pia kusikiliza wengine kwa makini, kujifunza kutokana na changamoto na kutogopa kujaribu mambo mapya ni muhimu pia kupanga wa muda viema, kueka malengo halisi na kudumisha afya mwili na akili wakufanya hivyo mtu anaweza kufanikisha malengo yake, kuishi kwa furaha na kuunda maisha yenye maana na mafanikio.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha maisha yangu ya kikazi na binafsi kwa njia ambayo nitaweza kusaidia familia yangu jamii na pia kujitimiza kibinafsi na penda kuwa na kazi yenye dhamani inayoniletea furahs na kuridhika na pia kupata fursa ya kusafiri na kujifunza kutoka kwa tamaduni tofauti pia ndoto yangu ni kuwa mfano mzuri kwa wengine kuhamasisha watu kufanya vizuri na kufanikisha malengo yangu bila kujali changamoto zinazo jitokeza.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali lakini hasa vitabu vya hadithi elimu na maendeleo binafsi vitabu vya hadithi hunipa furaha na kuniacha nikifikiria maisha ya wengine Wakati vitabu vya elimu hunifundisha mambo mapya na kunipanua ufahamu wangu Pia napenda vitabu vya maendeleo binafsi kwa sababu huniwezesha kuwa bora kupanga maisha yangu vizuri na kufanikisha malengo yangu kikazi na binafsi.

Napenda kuamuka na jua mapema kwa sababu kuna nisaidia kuanza siku yangu kwa nguvu na mpanglio mzuri kuamka mapema hufanya niwe na muda wakutosha kufanya mazoezi kusoma au kupanga shughuli zangu za siku Pia kuna nisaidia kupata utulivu na furaha kabla ya kuanza kazi au masomo hata hivyo Pia napenda kulala mapema usiku ili kupata usingizi wa kutosha na kuhakikisha mwili na akili yangu vinafanya kazi vizuri siku nzima.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu uniwezesha kupata mitazamo tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Hii ufundisha, kunifanya nifikirie kwa makini, na kunisaidia kuelewa maoni ya wengine kuhusu mada fulani. Pia kusoma maoni ufanya niwe na muamuko wa kijamili, na kunisaidia kujifunza mbinu mpya za kushugulikia changamoto au kuimarisha ujuzi wangu.

Kila siku, ninajitaidi kunywa angalau glasi nane hadi kumi za maji, kulingana shuguli na hali ya hewa kunywa maji kwa wengi hufanya mwili wangu kuwa na afya Kunisidia kutengeneza nguvu na kuondowa uchovu au sumu mwilini pia hufanya ngozi yangu iwe safi na kunisidia kuwa makini zaidi kazini au wakati wa masomo Kila wakati ninapokosa kunywa maji, ninajitaidi kuongeza ili kudumisha afya yangu.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa au vyombo vinavyo weza kutumika tena badala ya plastiki za moja kwa moja. Pia napendelea kuchagua bidhaa zilizo na pakiti zinazo weza kuchanganywa au kurudiwa kutumia. Ninajaribu pia kupunguza ununuzi wa vitu visivyo hitajika na kuepuka vitu vya plastiki vinavyo tupwa haraka. Hatua hizi ndogo hufanya niwe sehemu ya kulinda mazingira. Na kuchangia kupunguza uchafuzi wa maplastiki.

Napenda kula wali kwa sababu ni rahisi na unaweza kuliwa na vyakula mbali mbali kama mboga, nyama au samaki. Pia napenda ugali, kwa sababu ni chakula cha asili na kinanipa nguvu zaidi. Hasa wakati wa shughuli nzito. Kila kimoja kina ladha yake ya kipekee na huchangia furaha wakati wa chakula. Napenda pia kubadilisha kati ya wali na ugali, kulingana na hali na ladha. Ninavyopendelea siku hiyo.

Napendelea viatu vinavyokuwa vizuri na rahisi kuvaa kama sneakers au vyatu vya kawaida vya michezo Vinanipa faraja wakati wa kutembea au kufanya kazi na pia vinaonekana vizuri Mara nyingine napenda viatu vya mtindo au rasmi wakati wa hafla maalumu Napenda pia kuzingatia ubora na uimara wa viatu ili kudumu kwa muda na kusaidia kuwa na kujiamini kila wakati ninapovaa.

Ndio, nimewahi kusafiri kwenye maeneo mazuri kama vile Mombasa na naivasha. Nimefurahia sana mandhari ya pwani, fukwe na mbuga za wanyama. Kusafiri maeneo haya, kuna nifundisha kuhusu tamaduni tofauti, kunipa nafasi ya kupumzika na kuniacha kumbukumbu nzuri. Pia, kuna nisaidia kushirikiana na familia au marafiki wakati walikizo na kufurahia wakati wa burudani kwa furaha.

Napenda sanaa ya aina mbali mbali, lakini hasa michoro, uchoraji na sanaa ya mitindo. Sanaa hii hunipafuraha kuniacha nikifikiria kwa undani, na kunifunzu kuhusu tamaduni na istoria ya watu mbali mbali. Pia napenda kuona kazi za sanaa, za kisasa na za asili, kwa sababu hufundisha ubunifu, uvumbuzi, na kunifanya nijisikie inspired. Sanaa inaboresha akili na hunifanya niwe na mtazamo mzuri wa maisha.

Mchana napendelea kula chakula kilicho raisi nachenyelishe kama wali na mboga ugali na nyama au sandwich napendelea pia chakula kinachonipa nguvu ya kuendelea na shuguli zangu za mchana bila kuchoka Mara nyingine pia napenda kula matunda au vinywaji vyenye afya kama vile juisi ya matunda Kila chakula cha mchana hufanya nijisike vizuri kuwa na nguvu na kuendelea na kazi au masomo kwa ufanisi.

Somo la sayansi ni nayo penda zaidi ni biolojia kwa sababu lina nifundisha kuhusu mwili wa binadamu, mimea na wanyama, na jinsi maisha yanavyo fanya kazi kwa ushirikiano. Napenda pia masomo ya kemia na fizikia kwa sababu hufundisha jinsi vitu vinavyo shirikiana na mabadiliko yanavyo tokea. Masomo haya huniwezesha kuelewa dunia inavyo zunguka, kukuza ufahamu wangu na kuniacha ni kifikiria kwa undani kuhusu sayansi na maisha.